Napenda chakula ambacho kimekahangwa kwa mafuta kwa wingi, napia chakula ambacho kikona utamu wa aina yake, napia napenda vya kula ambavyo vimewekwa kwa mafuta kama vile chipsi na vitu vingine ambazo vime tumbukizwa ndani yake, ambazo huwa na radha ya kufutia na ya kutamanisha.